Ninapokutana na kazi za dharura. Jambo la kwanza ninalofanya ni kutuliza akili yangu ili niweze kufanya maamuzi sahihi bila shinikizo. Mimi hupitia upya orodha yangu ya majukumu na kuweka pembeni yale ya siyokuwa na haraka ili nishughulikie dharura hiyo kwanza. Ikiwa dharura ni kubwa, nimi hutoa taarifa kwa wenzangu au msimamizi wangu ili wajue mabadiliko ya ratiba yangu na kama ninahitaji msaada waziada. Muhimu zaidi, mimi hujitahidi kumaliza kazi hiyo kwa umakini mkubwa ili kuepuka makosa yanayoeza kutokea kutokana na haraka. Baada ya kumaliza kumaliza, mimi huipitia kile kilichotokea ili kuona kama kuna namna ya kuzuia dharura kama hiyo isijirudie tena katika siku zijazo.

Nikikumbuka maisha yangu ya utotoni, jambo nililokuwa nikipenda kufanya zaidi ni kucheza michezo ya nje na marafiki zangu wa mtaani. Tulikuwa tunatumia muda mwingi baada ya shule kucheza mpira wa mguu uliotengenezwa kwa makaratasi au kucheza michezo ya kujificha. Pia nilikuwa napenda sana kusikiliza hadithi za kale kutoka kwa bibi yangu kila nilipokwenda kijiji wakati wa likizo. Hadithi hizo zilikuwa zinanifundisha mada mema na kunipea picha ya maisha ya zamani. Utoto wangu ulikuwa wa furaha sana na usio na majukumu mengi. Jambo ambalo hunifanya nicheke kila ninapokumbuka michezo na utukutu wetu wa zamani.

Mimi binafsi ni mtu anayependa sana kuamka na jua. Ninaamini kuwa saa za kwanza za asubuhi ndizo zenye tija zaidi kwa sababu akili inakua imetulia na mazingira yanakuwa na utulivu mkubwa. Ninapoinuka mapema pamoja na macho ya jua, ninapata muda wa kutosha wa kupanga siku yangu kufanya mazoeziepesi na kufurahia kikombe changu cha kahawa bila haraka. Ingawa kulala mapema ni muhimu kwa afya. Kwangu mimi, uzuri wa kuamka mapema unanipa nguvu na motisha ya kukabiliana na majukumu yangu kwa ufanisi zaidi kuliko kufanya kazi usiku sana.